Nikiwa nyumbani na nikona furaha huwa nafanya mambo yanayonifanya nijisikie huru, mtulivu na mwenye shukrani haya ndiyo mambo yangu kwa maelezo mengi na kawada mimi hufanya huweka mazingira mazuri ya nyumbani Kwanza napenda kusafisha kidogo au kupanga vitu kufungua madirisha hewa hiingie kuweka mziki wa chini chini, nyumba ikikaa vizuri furaha inaongezeka maradufu Jambo lingine mi huweza kufanya ni kusikiliza mziki ninaoupenda Nikiwa na furaha mziki huwa tamu zaidi Afrobeat laini bongo flavor ya mapenzi na slow jams na ninaimba kidogo nacheza bila kujali nani anaona Mziki hunifanya nijisikie niko nyumbani kweli Jambo jingine ninapumzika bila presha furaha nyumbani ni kukaa tu bila haraka kulala kidogo mchana Kujibirigisha kitandani bila mawazo Hakuna kelele ni mimi na hamani kula hau kunywa kitu ninachokipenda Nikiweza natengeneza chai mzuri au chakula rahisi ninachokipenda kula nyumbani hukua na furaha kuna ladha tofauti kabisa Jambo jingine ni kuongea na watu ninaowapenda Hili, watu naowapenda ni watu wa familia Nikiwa na furaha napenda kupiga story na watu wa familia kupigia marafiki zangu simu, kucheka bila kujizuia furaha ikishirikishwa huongeza Jambo jingine ni kutazama kitu cha kunichekesha au kunituliza Naweza kutazama vichekesho, filamu, laini au video fupi na za kuchekesha Sikuwa presha bali kwa starehe Jambo jingine ni kujitafakari na kushukuru Mara nyingine na kaa kimya nafikiria niliko toka na nilipo na shukuru kwa mambo madogo Hii hunipa amani ya ndani kabisa Jambo jingine ni kulala nikiwa na tabasamu Mwisho wa yote furaha ya nyumbani ni kulala bila mawazo kuamka bila hofu na hayo nda mambo ambayo mimi hufanya wakati nina furaha nyingi nikiwa nyumbani.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni, lakini kwa uchujo sana na kwa sababu maalum, si kwa kuburudika tu. Hivi ndivyo ninavyoyaona maoni mtandaoni. Maoni hunipa mtazamo tofauti, napenda kuyasoma kwa sababu watu wanafikiri tofauti. Kuna uzoefu ualisi wa maisha, unajifunza jinsi jamii inavyoona jambo fulani. Wakati mwingine maoni ya mtu mmoja yanaweza kukupa mawazo jipya kabisa hunitia maarifa sio kila wakati kunichanganya maoni mazuri hufundisha hupanua mawazo huku hunifanya nifikirie kwa kina Lakini najua pia kuna maoni ya hasira chuki uongo Ndiyo maana nachuja siyaachi ya athiri hisia zangu kirahisi Nimejifunza kuwa, si kila maoni ni kweli, si kila maoni anakuhusu wewe binafsi watu waandika wakiwa na hisia zao, si ukweli wote Kwa hiyo, nasoma, natafakari, alafu nachagua, ninachokibeba Nayasoma kama utafiti, si kama hukumu Naangalia, wengi wanasemaje, ni hoja gani linaloonekana kujirudia Kuna ukweli wowote unaojitokeza, hii hunisadia kuelewa jamii bila kujiumiza kisaikolojia. Najua lini niache kusoma, nikihisi hasira, msongo wa mawazo kuchanganyikiwa, ninaacha mara moja, amani ya akili ni muhimu kuliko kushinda mabishano mtandaoni. Huchochea huruma na huelewa. Wakati mwingine kusoma maoni kunanifanya kuelewa kwanini watu wanavyofikiria kuona maumivu au hofu nyuma ya maneno makali. Hii hunifanya niwe mtu mwenye huruma zaidi. Kwa kifupi napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunipa mtazamo mpya, huniongeza kuelewa, hunisaidia kufanya maamuzi, lakini nachuja nakulinda afya ya akili. Mtandao una sauti nyingi lakini sio zote zinastahili nafasi moyoni.

Sherehe ninayoipenda, si lazima iwe kubwa. Lakini, inajumuisha watu na vitu vinavyo nifanya nijisikie furaha, amani, na kushirikiana na wengine. Izi ndizo tabia zake za sherehe ambazo ni napenda. Sherehe ya kifamilia. Napenda sherehe za kifamilia ndogo au kubwa. Kuzaliwa, kuzishiwa mafanikio au sikukuu. Ni wakati wakuungana, kucheka, kushirikiana mapenzi na kuonyesha shukrani kwa kila mmoja furaha ya kweli ni kuona watu unaowapenda wakiwa salama na wanye tabasamu Sherehe ndogo za marafiki, napenda sherehe zisizo rasmi sana Lakini zenye muhimu wa urafiki Hii naweza kuwa kikombe cha au pikniki ya ufukweni Kila mtu anapata nafasi ya kuongea, kucheka na kushirikiana Sherehe za utulivu, sio kila sherehe lazima iwe na kelele nyingi au mziki mkali Napenda sherehe ambapo unaweza kutulia, kusikiliza muziki laini na kuzungumza kwa maana Hii ni sherehe ya akili na moyo, si tu ya burudani Napenda sherehe zinazo jumuisha maisha ya nje Napenda sherehe zinapowezekana njia kuwa karibu na asili au kitalu au nyasi safi. Mazingira ya asili huongeza furaha kwa sababu unahisi huru na unaye umeunganishwa na ulimwengu. Napenda sherehe ya kujiletea furaha binafsi. Pia napenda sherehe ndogo binafsi, kula chakula ninachokipenda kuangalia filamu kusikiliza muziki au kuandika mawazo yangu huu usheree wa utu wangu, ata kama hakuna mtu mwingine aliyepo, napenda sherehe yenye maana Sherehe ninayapenda si tu kufurahia bali kuunda kumbukumbu nzuri ina maana kwa moyo wangu, kushirikia na kujenga usiano, au kushukuru kwa kile nilicho nacho Kwa ufupi, napenda sherehe yangu ya kupendeza ili iwe, kupendaza ni ile, inashirikisha watu nawapenda, inafuraha na tabasamu inatoa nafasi ya utulivu na mazungumzo, ina maana sio kelele tu, inaumbwa na shukurani na kushirikia na.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni kipindi ambacho nilipitia changamoto kubwa lakini sikukata tamaa. Kulikuwa na wakati nilijikuta nikiwa na malengo makubwa lakini mazingira hayakuwa rafiki. Nilikosa msaada. Mambo hayakuenda kama nilivyopanga. Na mara nyingi nilijuliza kama nina thamani au kama ndoto zangu zina maana. Ilikuwa rahisi sana kukata tamaa na kuacha kujaribu Lakini tukio lililonibadilisha ni pale nilipoamua kujiaminia Hata bila mtu kunisukuma Nilianza kujifunza kutokana na makosa yangu Nikakubali kuwa kushindwa si mwisho wa safari mbali ni somo Nilijifunza kuwa maisha hayatembei kwa mstari mnyoofu subira ni nguvu si udhaifu kujidhaminia hakutokani na maoni ya watu mbali na kile unachojua kuhusu wewe mwenyewe Tukio hilo lilinifundisha uvumilivu, unyenyekevu na nidhamu ya tangu hapo changamoto hazinivunji kirahisi badala yake naziona kama sehemu ya kunikuza Kwa kifupi, tukio hilo lilinifanya niwe mtu niliye leo mwenye kuelewa kuwa maisha sio rahisi lakini yanaweza kushindikika ukiamua kusimama imara.

Timu ninayo fuata ni Manchester City. Hii ni timu ambayo inacheza mpira wa soka. Sikwa baati tu, bali kwa sababu ya mtindo wao wa mchezo na ubora wa wachezaji. Manchester City inajulikana kwa soka safi. Unganisho wa pasi na mashambulizi ya haraka. Jambo linalofanya kila mechi yao kuwa ya kupendeza kuangalia. Ni napopata mechi ya Man City napenda kuona jinsi Pep Guardiola ambaye ndie kochari wao anavyo panga timu Kocha huyu hana akili ya kipeke Kila mchezaji anajua jukumu lake Lakini pia anapewa uhuru wa kuonyesha ubunifu ni kama kuona mpangilio wa kisanii Unaofanya kazi kwenye uwanja halisi mabao ya kufikirika na matukio ya kushangaza Wache zaaji kama Helling Haaland, Kevin De Bruyne na Phil Forden ufanya mchezo uwe wa kipekee, kipigo cha goli la mbali au pasi ya kushangaza panda shangwe michezo mikali dhidi ya wapinzani wakali, mechi dhidi ya Liverpool au Real Madrid ni kama vita ya akili na kimwili Unaona mbinu, kasi na ujasiri na kila kipande cha mchezo kinamaana ushindi au kupoteza kwa heshima. Hata pale wanapo poteza inaonekana kama timu inaendelea kujijenga. Inashugulikia kila mechi kama somo la maisha. Sio tu matokeo. Kwa kifupi, kufuata Manchester City sio tu kufuata timu ni kufuatilia hadithi ya ushindi, ustadi na ubunifu. Mechi zao kila mara ni burudani na mara nyingine ni kama mafunzo ya soka halisi. Asa pale unapo jifunza jinzi timu inavyo unda mashambulizi ya haraka na jinsi wachezaji wanavyo shirikiana.

Ndoto yangu kama binadamu anayependa kusoma vitabu ni kushiriki kuhusu waandishi wanaonivutia. Na mmoja wa ambaye ninafurahia sana kusoma vitabu vyake ni maheremu keni walibora. Huyu ni mwandishi maarufu wa fasihi ya kiswahili kutoka Kenya. Ken Walibora aliyezaliwa kama Kennedy waliahula januari 6 mwaka wa mia moja 1965 alikuwa mwandishi msomi, mwandishi wa habari na mwalimu ambaye kazi yake iligusa maisha ya wengi Hasa kupitia riwaya zake za kiswahili Alikuwa mmoja wa waandishi mashuhuri zaidi wa fasihi ya kiswahili na kazi zake zilitumika kama vitabu vya kiada katika shule za sekondari nchini Kenya na eneo la Afrika mashariki. Alikuwa na takribani ya vitabu zaidi ya Harubaini vilivyochapishwa ambavyo viliwahi kutumika kusomesha fasihi na lugha ya kiswahili na mara nyingi vilishughulikia maswala ya kijami kama changamoto za maisha urafiki, ukabila na matarajio ya vijana. Kwa pamoja, kazi zake ziliwapa wasomaji, himizo, matumaini na kuelewa changamoto, za kweli na binadamu kupitia hadithi, zilizoandikuwa kwa ufasaha wa lugha ya kiswaili. Baadhi ya vitabu vyake maarufu ni kama siku njema. Hii ni moja ya riwaya maarufu kabisa aliyoandika. Inasimulia maisha ya msanifu kombo kijana aliyezaliwa Tanzania na kukutana na changamoto nyingi tangu utotoni baada ya kifo cha mama yake na taabu katika maisha yake. Riwaya hii ilitumika kama kitabu cha lazima kusoma shuleni na ilichangia kwa kiasi kikubwa kukuza fasihi ya kiswahili kwa wanafunzi. Kitabu kigine alichoandika ni kidagaa kimemuozea Pia ni riwaya iliyopendwa sana ilitumika kama kitabu cha masomo sekondari inajulikana kwa uchambuzi wake wa kina wa maisha uhusiano wa kibinadamu na mapambano ya kila siku ya wahusika wake vitabu vingine vilivyochukuliwa vyema ni ndoto ya Amerika kufa kuzikana, kisasi hapana nasikia sauti ya mama hivi vyote vimepokelewa vizuri kwa sababu maudhui ya kijamii na ubunifu wa uandishi maneno ya watu kuhusu uandishi wake wengi walifamu au kusoma kazi zake walimweleza Ken Walibora kama mwandishi aliyekuwa sauti ya jamii Mjanja wa kueleza jamii kwa njia ya ufasihi ambayo inagusa hisia za wasomaji na kuwafanya wajiulize maswali ya maana kuhusu maisha yao, kumbukumbu ya mbali Walibora alitumia maisha yake yote kusukuma mbele lugha ya kiswalhii na fasihi yake Si tu kwa waswahili wa Afrika mashariki bali kwa wasomaji kote waliothamini kazi aliyandika kwa uzito wa kasi Alifariki dunia mwaka wa elfu mbili na ishirini na kilio cha msiba kilienea haraka kwa sababu aliacha urithi mkubwa kupitia fasihi yake Walibora ni mwandishi ninayependa kwa sababu aliandika kwa moyo wa undani na kiutamaduni kwa njia iliyowaunganisha wasomaji na maisha halisi kupitia fasihi.

Ninapenda kufanya mazoezi asubuhi. Asubuhi unaanza siku ukiwa na nguvu kufanya mazoezi mapema kunasaidia kuamusha mwili, kuimarisha misuli na kuongeza nishati kwa siku mzima Unapunguza mawazo ya siku mzima mazoezi asubuhi huondoa wasiwasi, ufanya akili kuwa safi na ukuweka katika hali nzuri ya akili kabla ya kazi au masomo Inasaidia utaratibu mzuri wa usingizi Wakati mtu anafanya mazoezi asubuhi mwili unakuwa na nidhamu ya usingizi na husaidia kulala vizuri usiku ni muda wa kukabiliana na changamoto binafsi Asubuhi mara nyingi akuna uingiliano wa watu au kelele unakuwa na muda wako wa kujitafakari au kuzingatia malengo ya siku Ata hivyo jiani pia unaeza kuwa mzuri ikiwa umechoka sana asubuhi au unapenda mazoezi ya kupumzika baada ya kazi Lakini asubui uwa na faida yake ya kipekee Una anza siku ukiwa umefanya kitu cha manufaa kwa mwili na akili zako Asubui ni wakati bora wa mazoezi ya nguvu stamina na akili safi.

Mimi napenda kudumisha maisha yangu mpangilio na amani Kila jioni kabla ya kulala mimi hufanya shughuli chache za kawaida ambazo husaidia mwili na akili kupumzika hizi ni baadhi za vitu ni nazozifanya Jambo la kwanza mimi hupunguza teknolojia Nina sitisha kutumia simu, kompyuta au televisieni angalau dakika thelathini kabla ya kulala Hii husaidia akili kupumzika kuwa tayari kwa usingizi mzuri na kupunguza mwanga wa bluu unaharibu amani ya usingizi Jambo lingine ni kusoma kidogo na penda kusoma kitabu cha hadithi, fasihi au maendeleo binafsi Hii ni njia nzuri ya kupumzika akili na pia kujenga maarifa mapya bila shinikiza la kazi au masomo ya mchana na pia naweza fanya mazoezi ya kupumzika Napenda kufanya kupumua kwa kina au yoga ndogo Hii inatoa ishara kwa mwili kwa mba ni wakati wa kupumzika na inasaidia usingizi kuwa mzuri na wa kina Ninaandika kidogo kuhusu kilicho tokea siku hiyo changamoto ya mafanikio au mambo ambayo Nataka kufanya kesho Hii inasaidia kusafisha akili kuona maendeleo yangu na kuondoa wasiwasi wa siku mzima kuandaa siku ya kesho na panga mavazi chakula cha asubuhi au listi ya kazi za kesho Hii nafanya kesho kuwa ya utulivu na yenye mpangilio na hupunguza mawazo mengi akilini asubuhi Kwa ujumla, kila jioni kabla ya kulala ni muda wangu wa kutengeneza amani ndani ya akili na mwili ili kuamka kesho, tayari kwa changamoto, furaha na nguvu mpya.

Ndiyo, napenda kuvaa miwani. Ingawa si kila wakati. Kwa mimi, miwani siyo tu chombo cha kuona vizuri. Mbali pia ni sehemu ya mtindo na jinsi inavyojisikia. Wakati mwingine napenda kuvaa miwani yenye muundo wa kipekee au rangi tofauti kwa sababu inatoa hisia ya ujasiri au ubunifu Pia miwani inasaidia pale inafanya kazi nyingi za screen au kusoma ili imacho yangu yasichoke wakati mwingine napenda kuvaa miwani ya rangi nyeusi Kwari inajipa mtazamo wa makini na wa kimfumo na wakati mwingine miwani isio na rangi inapendeza kwa mtindo wa kila siku Miwani ni mchanganyiko wa mahitaji ya kiafya na mtindo wa binafsi kwangu.

Kuhimiza ushirikiano katika timu ni zaidi ya kutuma maelekezo ni kuhusu kuunda mazingira ambapo kila mtu anahisi kuwa sehemu muhimu na kwamba mawazo yake yanadhaminiwa na hapa ni kuna jinsi ninavyofanya hivyo navyofanya jinsi la kwanza ni kuunda uhusiano wa heshima na kuaminiana Kwanza ninaanza kwa kuhakikisha kila mshirika wa timu anajua kwamba maoni yake yanaheshimiwa. Hii inamaanisha kusikiliza kwa makini bila kukatisha kutoa heshima hata kwa mawazo yasiyofanana na yangu na kuonyesha shukrani pale mtu anapochangia uaminifu hujengwa pale watu wanapoishi Hawatahukumiwa na wazo lake kushirikisha kila mtu katika maamuzi Ninaona ni muhimu kuhakikisha kila mtu ana nafasi ya kuchangia Si kazi ya kiongozi pekee kutoa maamuzi Ninauliza maoni, huchukua mawazo kwa uzito na mara nyingine ninaruhusu timu kuchagua njia bora pamoja. Hii hufanya kila mtu ajisikie kuwa sehemu ya mafanikio ya timu kufafanua malengo ya pamoja. Watu hujihusisha zaidi pale wanapojua sababu ya kufanya kazi pamoja. Kwa hivyo inaleta wazi malengo ya timu Nikawaelezea kila mtu ni jinsi gani michango yao inavyosaidia kufanikisha malengo hayo. Hii huongeza motisha na ushirikiano wa kweli kutatua migongano kwa njia yenye heshima migongano ni sehemu ya kawaida katika timu. Badala ya kuipuza, ninaipanga kwa njia ya kujenga, kusikiliza pande zote, kuelewa hisia na sababu nyuma ya kila hoja, kisha kupata suluhisho linalokabilika na kila mtu njia hii, huimarisha uhusiano na heshima kati ya wanatimu kuunda mazingira yasiyo na shinikizo Wakati watu wanahofia makosa hawashiriki mawazo yao. Ninajitahidi kuunda mazingira yasiyo na hofu ambapo mtu anaweza kutoa mawazo hata ikiwa linaonekana la ajabu. Hii husababisha ubunifu na mshikamano kwa kweli ndani ya timu. Kwa kifupi kuhimiza ushirikiano kwangu ni kuunda timu yenye eshima, uwazi na motisha pamoja ambapo kila mtu anajisikia kuwa muhimu na kwamba michango yake inadhaminiwa.

Napenda kununua vitu, vinavyo nifanya nijisikie furaha na vinavyo ongeza urahisi au mtindo wa maisha yangu. Kati ya yote, mavazi na simu ni baadhi ya vitu ninavyovutiwa navyo sana. Mavazi, napenda mavazi kwa sababu sio tu ulinzi wa mwili, bali pia ni njia ya kujieleza kwa mfano, napenda suti rahisi lakini zenye mtindo. Ambazo zinaonekana safi na za kitaalamu Asa pale inapo hudhuria mikutano au matukio rasmi Kwa mtindo ya kila siku napenda koti au jeans jeans ninazofaa na rahisi lakini zinye rangi nzuri na za kuvutia Kwa burudani mara nyingi napenda kuvaa mavazi yenye Rangi angavu au muda wakipekee Kwa sababu huonyesha utu wangu na ladha yangu binafsi Kwa hakika kununuwa mavazi kuna nifanya nijisikie kujiamini na furaha Asa pale ninapo jiona na kujaribu mtindo mpya ni zaidi ya kitu cha mwili na njia ya kuonyesha jinsi ni navyo hisi ndani simu simu ni kitu kingine ambacho siwezi kuishi bila nacho Kwa mimi kununua simu ni mchanganyiko wa teknolojia na urahisi wa maisha Napenda simu ambazo zina kamera nzuri kwani napenda kupiga picha na kushiriki kumbu kumbu simu pia zinarahisisha kazi za na mawasiliano Zinasaidia kuwasiliana na familia marafiki na pia kwa kazi Napenda simu ambazo zina endana na mtindo wangu Rangi muundo na hisia ya ubora Kwa mfano, mara nyingine napenda simu za rangi nyeusi au choma ambazo zinatoa hisia za ya kisasa na ubora Kwa kifupi, kununua simu ni uwekezaji wa kila siku Si tu kwa burudani, bali pia kuresi wa maisha mawasiliano na ubinifu, ubunifu.

Napenda kuwa katika maeneo yenye utilivu, usalama na mazingira mazuri kwa akili na isia. Aina ya mahali ninapopenda utengemea hali yangu ya moyo, lakini kwa ujumla haya ndiyo ninayoapendelea. Maeneo ya utilivu na asili, napenda sana kuwa mahali penye miti, upepo safi na mazingira ya asili. Kama bustani, mashambani au karibu na maji. Maeneo kama haya unifanya nijisikie huru Nikiwa mbali na kelele na msongo wa maisha ya kila siku yanasaidia akili yangu pumzika na kupata mawazo mapya mahali penye amani na faraga wakati mwingine napenda kuwa peke yangu katika chumba tulivu au kona ya kimya ili kutafakari kusoma au kupanga mawazo yangu mahali ambapo hakuna kelele nyingi hunipa nafasi ya kujijua Zaidi na kurejesha nguvu za ndani maeneo yenye watu wachangamfu na nguvu nzuri. Ingawa napenda utulivu pia napenda kuwa katika maeneo yenye watu wenye furaha. Kama mikusanyiko ya marafiki, matukio ya kijamii au maeneo ya burudani nishati ya watu chanya. Unipa, hamasa na unifanya nijiskie hai na mwenye kuuwanganishwa na wengine.

Kushughulikia kazi za dharula kwangu ni mchanganyiko wa utulivu kazi ya akili na kufanya maamuzi kwa haraka bila kupoteza mwelekeo Sifanyi kwa papara lakini pia sichelewi hivi ndivyo ninavyo shughulikia Jambo la kwanza Kwanza natulia Hata kama ndani kuna presha kazi ya darula huja na mstuko Kitu cha maana ninachofanya ni kujiuliza Nikujituliza kupumua kwa kina Hata kwa sekunde chache Hii hunisaidia akili fanya kazi kwa wazi Badala ya hofu kuniongoza na chambua kilicho cha dharula kweli Si kila kitu kinachoonekana kwa haraka ni cha dharula hujiuliza nini kitatokea nisipofanya sasa hivi nani hata adhirika zaidi Hii hunisaidia kuweka kipaumbele sai na kuepuka kutumia nguvu zangu vibaya na toa kipau mbele kwa kuwacha mengine kwa muda Nikiwa na kazi ya dharula huwa na tayari kusimamisha kazi nyingine Zisiza muhimu kwa muda Najua siezi kufanya kila kitu kwa wakati moja Kwa hiyo na lenga kilicho muhimu zaidi kwanza na tenda haraka lakini kwa umakini Baada ya kuelewa tatizo nachukua hatua mara moja Situmii muda mwingi kupanga sana Lakini pia sifanyi bila kufikiria na lenga suluisho linanofanya kazi sasa Acha kama sio kamilifu na ambayo msaada bila aibu ikihitajika kama kazi ya dharula inahitaji msaada au ujuzi wa wengine Nawasiliana haraka Kwangu kuomba msaada ni udhaifu mbali ni akili, muda ni muhimu na kazi bora ni ile inayofanya kwa ushirikiano Baada ya dharula kupita n jidhamini, nikisha amaliza na chukua muda kujiuliza nini kilifanya kazi, nini kingefanya vizuri zaidi. Hii hunisaidia kujifuza ili wakati ujao ni wa tayari zaidi.

Kuna nchi moja ambayo ningependa sana kuitembelea, na hiyo nchi ni Japan. Sio kwa sababu ya umaarufu wake, mbali kwa namna inavyounganisha utamaduni wa kale na maisha ya kisasa kwa njia ya kipeke sana. Kwanza kabisa, ninavutiwa na nidhamu na heshima ya watu wake. Namna wana-Japan wanavyo dhamini muda, usafi na heshima kwa wengine inanigusa sana. Ili ningependa kuona hili kwa macho yangu kuishi hata kwa siku chache katika jamii inayojali sana mpangilio na maadili. Pili utamaduni na historia ya Japan inanivutia sana. Ningependa kutembelea mji kama Kyoto kuona mahekalu ya kale bustani tulivu na majengo yenye historia ndefu. Maeneo haya yanautilivu unao wa kufanya ufikirie maisha kwa kina Sio tu kukimbizana na haraka za kila siku upande wa pili kabisa ni maisha ya kisasa Hasa tocho ni mji huwa unamwendo wa kasi teknolojia ya juu taa nyingi na ubunifu usioisha Ningependa kushuhudia tofauti hiyo Asubuhi ukiwa kwenye hekalu tulivu jioni hukuwa katika katikati ya jiji lenye kelele na mwanga Pia chakula cha ki-japani ni sababu kubwa ningependa kuonja sushi halisi Ramen ni ya mitaani na kuona jinsi Wanavyodhamini sana vya chakula kama sanaa Sio tu kitu cha kushibisha tumbo Kwa hisia za kweli natamani kutembelea japani kwa sababu Nahisi ni nchi ambayo Ingenifundisha utulivu, nidhamu na kuthamini undani wa maisha Huku ikinionyesha pia jinsi ya kuishi katika dunia ya kisasa na na bila kupoteza utambulishe wako.

Ninatumia masaa kathaa mtandaoni kwa siku Lakini si kwa sababu ya kupoteza muda tu mbali kwa mahitaji ya maisha ya kila siku kazi na burudani Kwa kawaida masaa matatu hadi masaa tano Kwa siku huenda mtandaoni Asubuhi natumia muda kidogo kuangalia ujumbe barua pepe au habari ili nijue kinachoendelea hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na mwelekeo fulani Wakati wa mchana muda mwingi mtandaoni huwenda kwenye kazi au kujifunza kutafuta taarifa kuwasiliana na wenzangu au kutumia zana za kidigitali zinazo rahisisha kazi huo si muda wa kuburudika sana bali ni wa majukumu jioni au usiku ndipo natumia mtandao kwa burudani na mapumziko Naweza kuangalia video kusikiliza mziki au kuzungumza na marafiki huu ni mda wa kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu Hata hivyo ninajitahidi kuweka mizani nikigundua nimetumia muda mwingi sana mtandaoni hujitenga kidogo kufanya mazoezi kusoma vitabu au kukaa kimya bila simu Najua afya ya akili ni muhimu kama taarifa za mtandaoni mtandao ni sehemu ya maisha yangu lakini sijaribu kuruhusu inichukue maisha yangu yote Natumia lakini najua pia lini na muda wa kuweka chini.

Napenda kulima bustani na siotu kwa sababu ya mimea mbali kwa hisia na maana ina kujanayo. Kwangu bustani ni mahali pautulivu. Unapo lima unapanda mbegu. Unamwagilia alafu unasubiri. Hapa ndipo uninapo jifunza subira. Hakuna kitu kinachokuwa kwa haraka. Na hilo hunikumbusha kwamba hata kwenye maisha mambo mazuri huchukua muda. Pia napenda bustani kwa sababu inanifanya nijisikie nimeunganishwa na asili kugusa udongo, kuona mmea ukichipua pole pole au kuvuna kitu ulichopea ngovu zako hii inaleta furaha ya kweli ambayo si rahisi kueleza. Ni kazi lakini ni kazi inayo tuliza akili. Kuna pia upande wakuridhika. Unapaona bustani yako ikiwa safi, yenye rangi ya kijani na maua au mboga unajisikia fahari ndogo ndani ya moyo. Unajua umeweka juhudi zako na matokeo yako hapo mbele yako. Zaidi ya yote bustani hunipa muda wa kuwa peke yangu na mawazo yangu. Hakuna kelele hakuna presha ni mimi udongo na maisha yanayo kuwa taratibu. Kwa hisia alisi kulima bustani hunifanya nipunguze kasi ya maisha. Na nikumbuke kwamba utulivu na ukuwaji huanza chini kabisa kwenye vitu vidogo.

Mahali pa historia ningependa sana kutembelea ni piramidi za misiri. Si kwa sababu ya umaarufu wake tu mbali kwa hisia nzito za historia na mshangao unaokuja unapofikiria zilijengwa vipi na kwanini. Kwanza, wazo kwamba piramidi zilijengwa maelfu ya miaka iliyopita bila teknolojia kisasa hunifanya nisimame na kufikiria kwa kina sana. Ningependa kusimama mbele yake na kuhisi ule uzito wa wakati. Nikijua kwamba watu wakale waliweka hakili nguvu na imani zao zote kwenye majengo hayo. Pia, ninavutiwa na himani na utamaduni wa wa misri wakale, wanavyo dhamini maisha baada ya kifo, miungu yao na halama walizotumia kuwasilisha maarifa yao, yote hayo ni historia ilio jaa fumbo. Kutembea kwenye vyumba vya ndani vya piramindi au kuona maandishi ya kale kungekua kama kusoma kitabu cha historia kwa macho yangu mwenyewe. Zaidi ya hayo, ningependa kuona tofauti ya nyakati mahali palipoishi ustarabu mkubwa zamani Sasa pakiwa karibu na maisha ya kisasa ya Cairo ambao ni mji mkuu wa, misri mchanganyiko huwa wa zamani na sasa hunifanya nihisi jinsi dunia inavyobadilika, lakini bado hubeba kumbukumbu zake Ningependa kutembea piramidi, siyo tu kujifunza historia mbali kuhisi unyenyekevu kutambua kwamba kabla yetu kulikuwa na watu walio Walijenga na kuwacha alama ambazo bado zinasimama leo.

Mafanikio ya timu yanafaswa kusherekewa pamoja Kwa sababu hakuna anayefanikiwa pekee yake njia ninatumia kusherekea inalenga zaidi kutambua juhudi za kila mtu na kuimarisha mshikamano sio tu kufurahi matokeo Kwanza kabisa natambua mchango wa kila mtu waziwazi huwa napenda kusema asande kwa kila mshiriki Nikiweka wazi kile alicho changia inaweza kuwa kwenye mkutano kwenye kundi la kazi au hata kwenye ujumbe wa pamoja Wakati wanapothaminiwa wanajisikia kuona dhamani ya kazi yao Pili napenda kusherehekea kwa njia rahisi lakini ya pamoja inaweza kuwa kula chakula pamoja chai au hata kikao kifupi cha kusherekea bada ya kazi Si lazima hiwe ghali, kilichomuhimu ni hule muda wa pamoja wa kucheka, kupumzika na kufurahi, tulicho fanikiwa Tatu, huwa nachukua muda wa kutafakari safari ya timu, tunazungumzia changamoto tulizopitia, makosa tuliojifunza na mambo yaliyotufanya tushinde hiyo ongeza mshikamano na hutufanya tujivunie zaidi, kilicho tulichokipita Ine kama kuna nafasi kuhakikisha mafanikio ya timu yanajulikana pia kwa wengine Kwa wakubwa hau wadau Hii huu huwapa wanatimu motisha zaidi kwa sababu wanajua kazi yao inaonekana na kudhaminiwa Mwisho napenda kuangalia mbele Mafanikio hutupa nguvu ya kujiamini Kwa hiyo kuamasisha wanatimu kuona ushindi huo kama hatua si mwisho chanzo cha kufanya vizuri zaidi wakati ujao Kwa hisia za kweli kusherekea mafanikio ya timu hunipafuraha ya kipekee kwa sababu inaonyesha kuwa ushindi wa pamoja huwa mtamu zaidi kuliko ushindi wa.

Kazi ya kufanya kazi na timu ya mbali kuna hitaji zaidi ya teknolojia Kuna hitaji mawasiliano ya makusudi, waaminifu na nidhamu binafsi Hivyo hivi ndivyo ninava fanya kwa udani naweka mawasiliano wazi na ya mara kwa mara Kwa timu ya mbali mawasiliano ndio msingi wa kila kitu Natumia sana, natumia zana kama WhatsApp, email, au platform za kazi, kama Zoom au Teams kuhakikisha kila mtu yuko kwenye mstari moja, napenda ujumbe uawazi, mfupi lakini wenye maana ili kuepuka mukanganyiko, nafafanua matarajio na majukumu mapema Kwa kuwa hatuko ofisini pamoja, ni muhimu kila mtu ajue, anacho tarajua kufanya huwa napenda kuweka malengo wazi muda wa kukamilisha kazi na majukumu ya kila mshiriki ili Kila mtu afanye kazi kwa uwazi na uwajibikaji Najenga uaminifu badala kusimamia kupita kiasi Sisimamii watu kila dakika na amini kazi itafanyika ikiwa kuna uaminifu Ninapima matokeo si saa walizo kaa mtandaoni Hii huwafanya watu wajisikie kuheshimiwa na kufanya kazi kwa uwajibikaji zaidi. Napanga mikutano ya nyamahana si mingi kupita kiasi. Mikutano ya mbali inaweza kuchosha. Kwa hiyo napanga mikutano pale inapo itajika kweli. Ikiwa na agenda wazi, pia napenda kuhakikisha kila mtu anapata nafasi ya kuzungumza, si kusikiliza pekee na heshimu tafauti za muda na mazingira ya watu Najua kila mtu yuko kwenye mazingira tofauti wengine wanafamilia, wengine wako maenio yenye, changamoto na mtandao Ninakua mwepesi na kuelewa na kubadilika mradi kazi ninaendelea naweka mawasiliano ya binadamu, si kazi tu mara kwa mara na penda kuuliza mtu anandeleaje Sio kazi tu mazungumuzo madogo la kibinadamu hujenga uhusiano na hupunguza isia za upweke ambazo timu za mbali zinaweza kuwa nazo na tambua mafanikio ata madogo, kwa timu ya mbali ni rahisi ujuhudi za mtu zionekane kwa hiyo, ninahitaji kutambua mafanikio madogo ujumbe wa asante, pongezi na kutaja kazi nzuri adharani, kwa kifupi, nafanya kazi na timu ya mbali kwa mawasiliano wazi, uaminifu, mipango mizuri na kuguza ubinadamu na uwa binadamu wa watu, ata kama tuko kwenye, ata kama tuko mbali kimwili.